Mimi si mtu wa kuchelewa nina jinsi ya kuwahi kwa sababu ninaamini wakati ni dhamani kubwa sana kila alipofikiri kufanya jambo fulani ninaanda mapema ili nisifiki ya heri hata kama ni shughuli rahisi tu kama kutembelea rafiki au kueanda sokoni ninafanya mpango wa wakati ili nisije nikimuudhi mtu mwingine kuwahi kunisaidia pia kujisikia tayari na kimya moyoni badala ya kukimbia kwa haraka nakuchuia kwa ufupi ninajitahidi kuwa mtu wa kuwahi kila wakati. Natumahi nimejibu swali lako.

Naam ndiyo, ninapenda sana mziki wa jadi. Inapata kuwa ina tofauti sana na mziki waleo, una ngoma za asili, nyimbo zenye maana na hadhira iniyoshika moyo. Kila ninaposikia mziki wa jadi kama vile benga, ama taarabu, ama nyimbo za kikuyu wa udhuluo. Najikumbuka mambo ya kale, sherehe za familia, watu wakicheza, ama hadithi za babu zetu. Mziki huu una uhai waki wenyewe. Hauna sauti za kompyuta tu bali pia kifaa cha mkono kama kayamba, ngoma au korutu unanisaidia kujisikiza kuwa sehemu na utamaduni wetu. Hata hivyo, sikila wakati nafurahi kusikiliza mziki wa jadi. Mara nyingine ninapenda mziki wa kisasa, kwahio ujue bado ni kijana kijana hivi. Lakini kwa ujumla, mziki wa jadi unanipa amani na uwezo kujifunza historia zetu na kuipatia sauti.

Wakati nina wasiwasi, mimi hujaribu kufanya mambo machache ili kujikalia. Kwanza ninafanya pumzi na kina, ninaingiza hewa kwa utaratibu kisha ninadondoa polepole hii inanisaidia moyo kupumzika kwa akili yangu kueka utulivu pia, ninapenda kusimama nje kwenye hewa safi, hata kwa dakika tano tu, kuona mbingu, kusikiliza sauti za asili, au kutembea kidogo kunisaidia kujiona tena. Mara nyingine, ninasema maneno mafupi kwa moyo wangu kama nitaweza au hili itapita. Haya maneno yananiweka moyoni na kunipa matumaini. Ikiwa ni wakati wa usiku, ninapenda kusoma kitabu cha furaha na kusikiliza muziki wa kimya. Haya hayana shida wala kilele na yananiacha ukinikiza utulivu. Kwa ufupi, wasiwasi hauna nguvu juu yangu ikiwa najua kujituliza. Na kila mara ninafurahi kuona kuwa nilikua na sababu ya wasiwasi kuliko ilivyokua.

Ndiyo, mimi nina kumbu kumbu moja ya kutisha. Nilipokuwa mtoto mdogo, nilipotea katika soko la mji. Nilikuwa nimeenda na mama, lakini nilikamfuata mtu mwingine kwa kimakosa. Nikifikiri alikuwa yeye. Baada ya muda mfupi, niligundua kuwa sikumuona tena. Nilisikia kelele za watu wengi lakini hakuna sauti nilioyotambua. Nilijiskia peke yangu na moyo wangu ulinipiga kwa haraka sana kwa bahati nzuri, mtu moja wa kibinafsi aliniona, aniuliza jina langu na la mama yangu na hatimaye alinisaidia kumpata. Tangu siku hiyo, bado najisikia wasi wasi kidogo nilipo penye umati mkubwa, lakini pia nimejifunza kuwa na tahathari ya kujua jinsi ya kujitetea. Kwa ufupi, kumbukumbu hiyo ilikuwa ya kutisha lakini pia ilifundisha thamani ya kuwa makini na kusikiliza wazazi.

Sherehe yangu ya kupendeza ni siku ya kuzaliwa. Si kwa sababu ninapokea zawadi, bali kwa sababu ni siku ya ambayo familia na marafiki wanajitokeza kwa dhati kwa ajili yangu. Wote wanakuja wakitambua kuwa uzima wangu una thamani kwao. Nikikumbusha sherehe za kale zile nzafanya nyumbani, mama angepika keki, ndugu yangu angeimba na babu pia angeleta hadhi ndoku. Kama tufe la matunda au kitabu cha hadithi. Hakuna kelele za simu wala shida, tutabasamu. Kula pamoja na kushiriki kwa maisha.

Ningependa sana kujifunza kifaransa si tu kwa sababu ni lugha inayozungumza katika nchi nyingi duniani bali pia kwa sababu inasauti nzuri na maneno yenye maana ya kina pia nimeona kuwa watu wanaotumia kifaransa wanajitokeza kama kwenye utamaduni na ujuzi wa kihistoria pamoja na hayo ningependa kusafiri nchi ya kama ufaransa au Canada au hata Rwanda na kujieleza kwa lugha yao na amini kuwa kujifunza lugha mpya situ kuhusu maneno bali kuhusu kuelewa watu na maisha yao.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuandaa jioni ya jumapili. Kwanza, ninaangalia kalenda yangu ya kazini na kuona matukio, mikutano, au miradi iliyotarajiwa wiki ile. Kisha, ninaandika orodha ya kila siku. Siku moja kwa moja na kueka mambo muhimu ya kufanya kwanza ninafanya uhakiki kwa muda kama kuna kazi iliyochukua muda mrefu unaiweka siku ambayo nitakua na nguvu zaidi kwa kawaida ni jumatatu ama jumanne. Nipendekeze pia kazi rahisi kama kusoma barua pepe au kujibu maswali la wateja kwa siku ya mwisho kama alhamisi ama ijuma wakati nguvu zangu zimeanza kupungua pia ninaacha nafasi ya zaidi kwa ajili ya mambo yasiyotarajiwa kwa sababu kazi mara nyingi haina mpango mwishowe ninaweka alama ya kumaliza kila kazi ninapomaliza hii inanipa furaha kidogo na hisia ya kumaliza jambo.